Ninapenda kupika sana. Mara mingi ninapokua pale nyumbani. Muda mwingi natumia kupika. Ninapenda kupika vyakula kama vile pilau, wali, ugali, mayai, chapati pia napika. Napenda kupika vyakula tofauti tofauti. Na kwa kweli nina kipaji kwa kupika. Ninapenda sana.

Nahifadhi vitu vya dhamana kama vile vyeti vya shuleni nyaraka mbalimbali kama vitabu vya shuleni nahifadhi pia pesa nahifadhi picha za kidijitali kwa ajili ya kumbukumbu siku za usoni na pia nahifadhi milki ya kifamilia.

Napenda kula kwenye mikahawa tofauti tofauti nje ya nyumbani, kama vile nimezuru mkahawa wa Five Star Hotel, nimezuru mkahawa wa Chomazon, nimezuru pia mkahawa wa Aturkan. Ambapo napenda kula vyakula tofauti tofauti ili kujua ladha tofauti tofauti. Pia napenda mara mingi napenda kula kuku kwenye mikahawa kando na kuku inayopikwa nyumbani.